Ndiyo, napenda maua sana kwa sababu huniletea furaha na utulivu. Ninapoyaona huwa nahisi mazingira yakiwa mazuri zaidi na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda jinsi maua yanavyopamba maeneo na kuleta hisia chanya katika maisha ya kila siku.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kuchukua muda wangu mwenyewe. Mara nyingi huwa nasikiliza muziki laini kupumua kwa utulivu au kufanya mazoezi mepesi ili kuachilia uchovu wa siku. Wakati mwingine napenda pia kusoma au kuzungumza na mtu wa karibu, jambo linalonisaidia kutuliza akili na kurejesha nguvu kwa siku inayofuata.

Kwa kiasi fulani, ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa kujifunza na kugundua mambo mapya bila hofu nyingi. Hata hivyo, nathamini zaidi nilipo sasa kwa sababu uzoefu wa maisha, ulinifundisha masomo muhimu na kunifanya kuwa mtu ninaejivunia leo.

Kwa kawaida nalala kati ya masa sita hadi nane kwa usiku na najitahidi kulala mapema iwezekanavyo lakini kuna siku kazi au mawazo hunifanya nilale kuchelewa kidogo. Nimegundua kuwa nikilala angalau masaa saba naamka nikiwa na nguvu zaidi na akili iko sawa. Pia najifunza kusikiliza mwili wangu. Kama nimechoka sana, najipa muda wa kupumzika zaidi kwa sababu usingizi mzuri, hunisaidia kufanya vizuri siku inayofuata.

Nchi ambayo ningependa sana kutembelea ni Japan. Nimevutiwa na utamaduni wao, hasa jinsi wanavyoheshimu muda, kazi na watu wengine. Napenda kuona mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na mila za jadi kama mahekalu na sherehe za kitamaduni. Pia ningependa kuonja chakula chao halisi kama sushi na ramen nikiwa huko. Nafikiria kutembelea Japan kungepanua mtazamo wangu wa maisha na kunipa uzoefu tofauti kabisa na niliozoea.

Juisi ya matunda ninayopenda sana ni juisi ya embe. Napenda ladha yake kwa sababu ni tamu kiasili na inaburudisha sana hasa wakati wa jua kali. Pia, nahisi inanipa nguvu na hunifanya nijisikie fresh. Wakati mwingine napenda kuichanganya na matunda mengine kama machungwa au passion ili iongeze ladha kidogo ya uchachu. Kwangu, juisi ya embe sio tu kinywaji bali ni kitu kinachonifanya nipumzike na nijifurahishe.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi, haraka na salama zaidi kuliko kuandika nyuila kila wakati. Hii pia husaidia kulinda taarifa zangu binafsi na data muhimu kazini au kwenye simu yangu. Zaidi ya hayo napenda kuwa na uhakika kuwa hakuna mwingine anayeweza kufikia vifaa vyangu bila ruhusa. Kwa hiyo, mfumo huu hufanya maisha yangu kuwa rahisi huku nikiwa na amani ya akili kuhusu usalama wa taarifa zangu zote.

Kwanza mradi mpia wakazi ni napenda kwanza kwa kupanga vizuri na kueka malengo wazi. Kwanza nafanya utafiti na kuchambua mahitaji ya mradi huo kisha naanda mpangilio wahatua kwa hatua wakazi. Napenda pia kuhakikisha kila mtu anayehusika anaelewa jukumu lake na malengo ya mradi. Katika hatua za mwanzo, napenda kuwasiliana mara kwa mara na timu ilikuwakikisha kila kitu imeendelea kama ilivyopangwa. Hiu husaidia kuanzisha mradi kwa msingi imara na kuongeza uwezekano wa mafanikio.

Mboga ninazopenda kula sana ni spinachi na sukuma wiki. Napenda sababu ni za lishe. Zenye vitamini nyingi na zinasaidia kuwa na nguvu na afya nzuri. Kwa kawaida, napendelea kuzitengeneza kwa njia rahisi kama kukaanga kidogo au kupika kwa mvuke ili zishikilie ladha yake. Pia napenda kuziingiza kwenye mlo wangu wa kila siku kwa sababu zinasaidia kudumisha lishe bora na nguvu za mwili.

Mwezi ninaupenda zaidi ni disemba. Napenda kwa sababu ni mwishoni mwa mwaka na watu wengi huwa na furaha na sherehe. Hii pia ni muda wa kupumzika kuwa na familia na kusherekea mafanikio ya mwaka mzima. Napenda pia hali ya hewa kidogo baridi ambayo hunifanya nijisikie freshi na tayari kuanza mwaka mpya kwa nguvu.

Muziki ni naoupenda sana ni R&B na Afrobeats. Napenda kwa sababu unanifanya nijisikie tulivu na wakati mwingine hunipa nguvu za kuendelea na kazi zangu. Muziki huu pia hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kufanya nijisikie furaha. Wakati mwingine napenda kusikiliza nyimbo zinazohamasisha au zilizo na maneno ya kina. Kwa sababu hunipa motisha na kunisaidia kuendana na hisia zangu.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu aliyekuwa akipitia wakati mgumu. Kulikuwa na wakati niliona mtu akihitaji msaada. Hivyo nikachukua mda wangu kumsikiliza, kumpa ushauri na pale nilipoweza kumsaidia kwa mahitaji ya msingi. Kitendo hicho kilinifundisha kuwa hata msaada mdogo unaeza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Tangu wakati huo, nimejifunza kuwa kuwa na huruma na kujali wengine ni jambo la muhimu sana katika jamii.

Utaratibu wangu wa jioni kwa kawaida huanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi. Ninapenda kuoga, kubadilisha nguo, na kula chakula chepesi ili kurejesha nguvu. Baadaye, naweza kusikiliza muziki au kuangalia kipindi kifupi cha televisheni ili kupunguza msongo wa mawazo. Kabla ya kulala, napenda kupanga mambo ya siku inayofuata au kutafakari kidogo. Jambo linalonisaidia kulala nikiwa mtulivu na tayari kwa siku mpya.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na hunisaidia kuanza siku yangu kwa taratibu bila kuhisi pressure. Napenda kunywa chai asubuhi au jioni nikiwa na pumzika, hasa ikiwa ina maziwa kidogo. Ingawa kahawa pia ina ladha nzuri, chai hunifanya nijisikie fresh na mtulivu zaidi na ndio maana nimeifanya kuwa kinywaji changu cha kawaida.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni chocolate cake. Naipenda kwa sababu ni tamu, laini na hunifanya nisikie, furaha kila ni napokila kipande. Pia napenda jinsi chocolate inavyoongeza ladha na kufanya keki kuwa ya kipekee. Wakati mwingine, napenda kuichanganya na ice cream kidogo au matunda ili iongeze ladha ya kufanya mlo kuwa wa furaha zaidi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuzingatia uvumilivu na kuwa na imani kwa mambo anayofanya. Napenda kusema kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na kila kizungumkuti kinafundisha kitu. Ni muhimu pia kusikiliza mwili na akili yako. Kufanya mambo kwa nidhamu na kushirikiana na wengine unapohitaji msaada. Kwa kufanya hivyo, mtu anaweza kupunguza msongo wa mawazo, hufanya maamuzi bora na kufanikisha malengo yake kufanisi.

Ndiyo, ninapenda kuogelea hasa wakati wa mapumziko au nikiwa nataka kupumzisha akili. Kuogelea unisaidia kufanya mazoezi ya mwili mzima, kuniondolea msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu. Pia napenda maji kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na utulivu. Ingawa siogelei kila mara, ninapopata nafasi nafurahia sana kwa sababu huniacha nikiwa na nguvu na nikiwa na hali nzuri ya moyo.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na familia yangu. Hasa kukaa pamoja na kuzungumza, kushiriki chakula na kucheka. Pia napenda kutoka nao matembezini au kutembelea ndugu ili kuimarisha mahusiano. Wakati mwingine tunapenda kuangalia televisheni au kushiriki shughuli ndogo ndogo za nyumbani pamoja. Kwa ujumla, muda ninaotumia na familia hunipa furaha, amani na hunifanya nijisikie kuungwa mkono.

Kinachonifanya nicheke ni mambo ya kufurahisha au yanayojitokeza kwa usahihi bila kutarajiwa kama utani, mzuri au hadithi za kuchekesha kutoka kwa rafiki. Pia napenda kucheka nikiona mtu mwingine anafurahia au kufanya jambo la kuchekesha kwa upole bila kumuumiza. Kucheka hunifanya nijisikie furaha, kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Hivyo ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira, ya kazi, yenye heshima na ushirikiano. Napenda jinsi wafanyikazi wanavyo himizwa kushirikiana, kushirikishana mawazo na kusaidiana ili kufikia malengo ya pamoja. Pia, napenda uwazi katika mawasiliano. Na fursa za kujifunza na kukua kitaaluma. Kwa ujumla, shirika hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kunipa mutisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Napendelea mahali pa kimya zaidi ya pa kelele. Kimya humisaidia kutafakari, kufanya kazi kwa umakini na kupumzika baada ya siku ndefu. Wakati wakimya ninaweza kuzingatia mawazo yangu, kupanga mambo yangu, na kuwa na utulivu wa akili. Hata hivyo, pia nafurahia wakati mwingine kelele ndogo kama mziki au mazungumzo ya kirafiki. Lakini kwa ujumla kimya kufanya nijisikie mtulivu na naweza kufanya mambo kwa ufanisi zaidi.

Napenda kuoga kwa maji ya moto hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Maji ya moto unisaidia kupumzisha misuli, kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie mtulivu. Pia hunipa muda wakuwa peke yangu na kutafakari mambo ya siku. Kuwoga kwa maji ya moto unifanya nijisikie fresh na tayari kuendelea na shugli zangu au kupumzika vizuri.

Timu bora ya mpira ya kirugbi wa marekani inategemea tunacho zingatia historia au utendaji wa sasa. Kimsingi New England Patriots ni moja wapo ya timu bora kabisa kwa historia ya ligi. Kwa kuwa ina rekodi kubwa ya ushindi na mafanikio makubwa katika michezo ya msimu wa kawaida na playoffs. Kwa msimu wa sasa wa mwaka huu, timu kama Seattle Seahawks na New England Patriots zimeonekana kushika nafasi za juu katika viwango vya mafanikio, huku Broncos pia wakionekana wenye nguvu kubwa, msimu huu wakiwa na rekodi nzuri.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni za starehe na za mtindo wa kisasa. Kwa kazi, napendelea nguo zilizo rasmi lakini zisizo nzito sana kama shati nzuri na suruali au sketi inayofaa. Wakati wa mapumziko au likizo, napenda nguo zisizo rasmi kama t-shirts na jeans au gauni nyepesi ili nijisikie fresh na huru. Kwa ujumla, napenda nguo ambazo zina. Zinanifanya nijisikie vizuri na zinafaa kuwa. Tukio au mahali nilipo.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu unahakisi utamaduni na historia ya jamii. Mziki wa aina hii unikumbusha asili, mila na mahadili yaliyo rithiwa kutoka kwa wasee. Napenda jinsi unavyo tumia ala za asili na maneno yenye maana ambayo mara nyingi ubeba mafunzo ya maisha. Ingawa nasikiliza pia mziki wakisasa, mziki wa jadi unipa hisia ya utambulisho na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na mizizi yangu.

Napenda kutembea katika bustani, mbuga au maeneo yenye asili safi. Kutembea mahali kama hivi, kuna nisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kufurahia uzuri wa mazingira. Pia napenda wakati mwingine kutembea mtaa au barabara za jiji, ikiwa ni kwa burudani au kufanya mazoezi. Kwa ujumla, kutembea mahali pazuri kunanipa nguvu, furaha na hisia ya utulivu kwa akili.

Napenda sanaa ya michoro na picha za kisasa. Lakini pia ninafurahia sanaa ya jadi inayohusisha utamaduni na historia. Michoro na picha zinanipa uhuru wa kufikiria, kuelewa hisia na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Sanaa ya aina hii pia huniskuma kuwa na ubunifu na kuniacha nikiwa na mskumo wa kuunda au kufikiria kwa kina. Kwa ujumla napenda sanaa ambayo inaguza hisia na kuelimisha akili yangu.

Kinacho nipa motisha kazini ni mafanikio madogo na makubwa ya ninayopata. Pamoja na kuona juhudi zangu zikidhaminiwa. Napenda pia kuwa na malengo wazi na changamoto zinazonipa nafasi ya kujifunza na kukua kitaaluma. Ushirikiano mzuri na wenzangu pia hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi vizuri. Kwa ujumla kuona matukio ya kazi yangu na athari chanya kwa timu au wateja unipa mskumo mkubwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa furaha.

Napenda kutembea kwa miguu hasa wakati wa asubuhi au jioni. Kutembea hunisaidia kupumzika, kuboresha afya ya mwili. Na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Ninapopata muda napendelea kutembea kwa umbali mrefu kidogo kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na nikiwa na hali nzuri ya moyo.

Ndiyo, ninafahamu majirani zangu kwa kiwango fulani. Napenda kuzungumza nao mara kwa mara. Pia tunashirikiana katika mambo ya kawaida kama usalama wa mtaa au sherehe ndogo. Wakati mwingine tunasaidiana pale inapohitajika. Kwa ujumla, ninafurahia kuwa na uhusiano mzuri na majirani zangu.